Mimi napenda mahali ambapo pametulia, mahali penye hakuna kelele mingi, mahali pa kimya sana sana tunaweza sema kwa lugha mwafaka. Mahali kimya kwa sababu inakusaidia unaweza kufikiria vizuri, unaweza kuorganize mawazo yako na kufanya maamuzi ambayo yata kusaidia kimaisha. Kwa sababu mahali penye kelele mingi kufikiria saa zingine huwa ni vigumu mno, lakini mahali pametulia mawazo yako yote yako mahali pamoja kwa hivyo unaweza kufikiria na kumake decision vizuri.